Nikiwa nyumbani, mimi huorganize nyumba yangu na kuosha vyombo, kupanga nyumba vizuri na kupikia watoto wangu. Iyo diyo kitu ya muhimu nafanyanga nikiwa nyumbani. Na kupiga starehe, kuochi movie. After that, alafu narara.